Jee unapenda kutembea kwa miguu. Ndiyo napenda kutembea kwa miguu kwa sababu kufanya moja ya mazoezi kama siku hiyo sitofanya mazoezi kabisa. Kupendelea kutembea kwa miguu ili kufanya mwili uwe vizuri. Lakini pia hupendelea kutembea kwa miguu. Na kukutana na jamaa na ndugu na majirani.

Unapendelea chakula cha ladha gani. Chakula ninachopendelea ni chenye ladha ya kipekee. Chakula kama vile, tambi, ugali pamoja na dagaa. Lakini pia hupendelea chakula chenye ladha ya kama matunda na vingine vizuri.

Je, unapenda kula samaki. Ndiyo, napenda kula samaki kwa sababu, samaki inaongeza kwenye mwili madini ya chuma. Lakini pia samaki ni mboga nzuri katika aina yoyote ya chakula iwe cha samaki ya kukaanga au samaki ya mchuzi. Zote zinapanda kwa aina yoyote ya chakula.

Rangi yako ya kupendezwa ni ipi. Rangi yangu ya kupendezwa. Ni rangi ya goldi. Ni rangi ambayo ikiwa imepakwa kwenye nyumba au mahali popote inaonyesha unadhifu wa wa sehemu husika.

Unapendelea viatu gani? Nimi napendelea viatu ambavyo havijafunika miguu yote kwa sababu huupa au huipa miguu hewa. Pia huifanya isijeikatoa harufu tofauti na viatu ambavyo vinafunika miguu yote. Viatu hivyo husababisha kuna wakati miguu kutoa harufu na kukera watu. Utakapo vua viatu hivyo lakini viatu ambavyo havifuniki miguu yote huipa miguu, hewa, na kufanya miguu isinuke.

Je, unapenda mvua? Ndio napenda mvua kwa sababu mvua, husaidia, kukua ukuwaji wa madhao, pia, mvua husaidia, kuondoa vumbi, pia, mvua, husaidia kukuza miti na aina mbarimbari ya uoto wa sili.

Unajikinga vipi na jua kali. Najikinga na jua kali. Kwa kutumia kofia au mwavuli. Hivi ni vitu ambavyo navitumia. Pindi jua linapokuwa ni kali. Kwa sababu kofia hupunguza, hupunguza ukali wa jua kufika kichwani. Pia mwavuli vile vile hupunguza ukali wa jua kufika kwenye mwili.

Jee, unapenda kununua vitu mtandaoni? Ndio napenda kununua vitu mtandaoni. Hasa, kupitia, Application ya albaba pamoja na kikuu ambavyo vitu hutumia, takribani mwezi adi miezi mitatu, kufika.

Unafanya nini wakati wa baridi kali. Wakati wa baridi kali hukaa ndani na kuota moto. Pia wakati wa baridi kali hupata muda wa kupumzika. Kulala kwenye shuka au blanketi. Hili kuupa mwiri joto.

Je, unapenda kuandika kwa mkono au kompyuta? Napenda kuandika kwa mkono hata pia kwa kompyuta kwa sababu, kwa mkono huifadhi karatasi au nukuu katika madaftari. Lakini kwa kompyuta huifathi kumbukumbu kupitia 'System' za kompyuta, lakini pia kwenye kompyuta husaidia kutopoteza kumbu kumbu kama vile kuliwa na panya, au na mchwa au kuzidondosha au kumwagikiwa maji.

Sherehe yako ya kupendezwa ni ipi? Sherehe yangu ya kupendezwa ni sherehe ya kumbukizi ya kuzaliwa kwangu. Ndiyo sherehe yangu ya kupendezwa. Pia ni sherehe ambayo huwaalika, ndugu, jamaa na marafiki. Katika kusherehekea kumbukizi ya kuzaliwa kwangu.

Unafanya nini kulinda mazingira? Kitu ninachofanya ili kulinda mazingira ni kupanda uoto wa asili Mimea Ili kulinda kuharibifu wa mazingira. Pia kuepusha vitu ambavyo vinaweza vikapelekea mazingira kuharibika. Kama vile uchomaji wa moto Majani Na misitu pia.

Je unapenda kuangaria nyota. Ndiyo napenda kuangaria nyota hasa wakati wahusiku. Ni wakati mzuri wa kuangaria nyota zinavyo ng'ara hangani. Na pia hupendelea kuangaria nikiwa na mke wangu au watoto wangu.

Unashugulikia muda vipi kazini nashughulikia muda kazini kulingana na majukumu nitakayo kuwa nayo kwa siku hiyo. Pia hushugulikia muda hili kuweza kufanikisha kazi na kuweza kuzimariza kwa uharaka. Hili niwezi kufanya kazi zingine pia kwa muda usiku na kwa wakati husika.

Unapata habari wapi habari huzipata kupitia vyombo vya habari hasa hasa chaneli za televisheni pamoja na kuperuzi mitandaoni kulingana na habari za siku hiyo pia kupata habari kupitia magazeti.